Kwa kweli, mimi napenda kutembelea bahari. Hivi kwamba, nani asiyependa kwenda baharini? Nani asiyependa kwenda baharini kupunga hewa, kutulia, na hata kuyaogelea maji yale mazuri? Kwa kweli, napenda kutembea baharini kwa sababu, napenda sana kuogelea. Na unapoenda baharini, unaweza kuogelea kwa maji mengi na kwa muda mrefu bila kuulizwa na mtu yeyote. Unapoenda kwenye resort ambazo zina swimming pools, wewe hulipia kuoga kwa masaa. Kwa mfano, kuna resort ambayo unapokwenda unalipia kila unapogelea baada ya saa moja unalipia tatu. Kwa hivyo masaa unapoogelea kwa masaa mengi ndivyo unavyo lipa pesa nyingi. Ila unapoenda kutembelea bahari, unaogelea bila kuulizwa swali na mtu yeyote, bila kuitishwa pesa na mtu yeyote. Kwa sababu, tuseme tu bahari ni baraka, ambayo mungu ametupa kwa bure. Kwa hivo, hakuna kulipishwa unapoenda huko kuketi, kuogelea ama kufanya mambo yako. Kwa kweli, mimi hutembelea bahari ndiposa nikaweze kutulia, ninapokuwa na mawazo mengi, naenda kupunga hewa, nikijaribu kufikiria, ninapokuwa na furaha, naenda hata kuogelea.

Kwa kweli, kuna njia nyingi za kushughulikia kazi ya dharura. Njia yangu ya kwanza ambayo mimi hutumia kushugulikia kazi ya dharura ni kushughulikia kazi hiyo mara hio hiyo, ndipo sa isichelewe ama kwa mfano, kuna barua ama jambo ambalo daktari anataka kuambiwa wakati huo. Mimi huenda kwenye ofisi yake wakati huo na kumwelezea ama napiga simu kutoka kwenye nursing station mpaka kwa ofisi yake na kumpa taarifa. Ama tunafaa kuenda kwenye theater, tukafanyie mtu upasuaji sababu ameshindwa kupata mtoto kwanjia ya kawaida. Jambo hilo hukua la dharura kwa sababu hiyo ni njia kumu okoa mama na mtoto na mara nyingi unapo tulia bila kushughulikia kwa haraka tunaweza kumpoteza mama ama mtoto ama wote. Kwa hivyo jambo kama hilo ni jambo ambalo unafa ulifanye wakati huo huo bila kusita sita ndiposa matokeo yakawe bora ama kuzuia jambo baya kutokea.

Kwa kweli, mimi hupenda juisi za matunda tofauti tofauti kama vile strawberry, nanasi, tikiti maji, maembe, mandizi, avocado na vitu vinginevyo. Ila kwa zaidi sana ni juisi ilio unganishwa maembe na mandizi. Juisi hii ikiwa kwa pamoja, hukuwa tamu, hukuwa na ladha, inayovutia na kupendeza. Pia, inaongeza nguvu mwilini kama tunavyojua, matunda ni mzuri. Pia maembe na mandizi inafaiba ambayo inasaidia binadamu kwa choo. Huenda choo yako ni ngumu unapokula maembe ama mandizi kwa sababu inafaiba ambazo zinasaidia kurahisisha choo yako. Pia mimi hupenda maembe na mandizi kwa sababu hizi matunda mbili nimelelewa nikizila tangu nilipokuwa mtoto kule kwetu nyumbani tunamiti ya maembe na miti ya mandizi. Kwa hivo hizi ni matunda ambazo nimezoea kula muda kwa muda na baada ya muda mrefu nimeweza kuzipenda kwa zaidi.

Mara nyingi mabadiliko hutokea kazini. Yaweza kuwa mabadiliko mazuri kwa kila mtu kibinafsi na kwa wengine. Wanaweza hisi ni kama mabadiliko hayo ni mabaya. Ila kazini lazima ushambuliane na mabadiliko, na uweze kujitosheleza kwenye mabadiliko hayo. Ndiposa ukaweze kuweka kazi yako. Mana mara nyingi unapokuwa umeandikwa, mabadiliko yakitokea, kisha ushindwe kuwezana na.

Kwa kweli, kuhusu kunyoa na kuvaa ndevu, inalingana na jinzi mtu anavyo ona. Kwanza, mimi ni msichana ila ninapamwona mwanaume aliye na ndevu hunifurahisha kwa kusema kweli. Mimi uona mtu aliye na ndevu nyingi, ndefu, zinatoa mwonekano wake kukua mzuri sana, zinasaidia kutengeneza mwonekano wake. Pia, wasichana wengi wanapotafuta wapenzi, wengi wao uangalia sura na huenda mwanaume hana ndevu. Mara mingi wasichana huwachongoa na kuwaambia ya kwamba wanakaa kama sufuria mpya ama masufuria mapya. Kwa kweli jambo hili nilakuchekesha ilihali kama wewe si mwanaume ila mimi hupenda watu walio na ndevu.

Kwa kweli ninapokuwa na furaha nyumbani, mimi hufanya vitu vingi tofauti tofauti kwa mfano kuweka mziki, wa juu na kuimba. Tangu hata ninapokumbuka, nimeishi kupenda kuimba. Kwa hivo mara mingi mimi hujipata nikiimba. Pili, kudensi. Ninapokuwa na furaha, mimi hudensi. Utaniona pekee yangu kwenye uwanja nikitembea kisha ghafla bin vuu, mimi huyo naanza kudensi. Pili, ninapokuwa na furaha mimi hutizama televisheni na kuweka sinema ama filamu ambayo ninaipenda. Kuna hii filamu moja ambayo nimeishi kuitizama tangu nilipokuwa darasa la tatu. Mpaka sasa hivi, ninapokuwa na furaha mimi huweka filamu hiyo na kuitazama. Tatu, ninapokuwa na furaha mimi huandaa vyakula vitamu vitamu, kama vile biryani, chapati, sima kwa samaki, na hata kutengeneza mkate, anjera, vitu vitamu vitamu. Mara nyingi unapokuwa na furaha wewe hujaribu kufanya jambo ambalo itazidisha furaha hio ama itakuwezesha kukaa ukiwa na furaha mara mingi napokuwa na furaha kisha nione jambo la kukwaza roho mimi sipendi kuzingatia jambo hilo kwa sababu litaharibu furaha niliokuwa nayo.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda kule mombasa. Kule baharini nikaweze kuogelea. Nipunge upepo mwanana kisha ni okote shells. Nije nizi tengeneze kwa urembo Nguo Vitu vya kuamba kwenye ukuta. Ningependa kuenda huko. Ndiposa nikapumzike kwenye likizo yangu. Maana maranymingi kazini sisi hupewa likizo ya siku kuminatano ama kuminanane kama likizo. Hii ni bada ya kila miezi sita. Ndiposa ukaweze kupumzika na ukiregea kazini ue umetulia na umeweza kurudisha nguvu yako. Ni ingependa kuenda huko Mombasa na rafiki yangu wandani ama muandani wangu Olive Gaki. Pia rafiki yangu yu pia ninesi na maramingi sisi ni marafiki kwa sababu tunaweza kuelewa mambo na changamoto ambazo tunapitia. Na licha ya hayo bado, sisi ni marafiki tangu tulipokuwa kidato cha tatu. Kwa evo tunavitu vingi ambavyo tunapenda kama kuogelea. Ningependa kusafiri nae kwa sababu yeye pia upenda kuogelea. Na anapenda kufanya vitu vingi ambavyo pia mimi ufanya. Ninapo kuenda likizo huko Mombasa, mimi ntatarajia ama ntahitaji kupumzika na hata kutembea ila kupumzika kwa wingi. Sababu, ikiwa kukua mhudumu wa afya kwa kweli, ni jambo la kufuraisha mana unahisi umeweza kusaidia watu ipasavyo ila wewe hua mchovu wa mwili na hata akili. Kwa hivo, nitakapopata wakati, wakuenda likizo hiyo ya ndoto yangu, nitaenda huko nipumzike, sitatembea sana ila nitapumzika sana.

Kwa kweli, nani asiyependa kunywa maziwa? Naam, mimi napenda kukunywa maziwa. Sababu yangu ya kupenda kunywa maziwa ni, maziwa ina manufaa mengi katika mwili wa mwanadamu, kama vile kutengeneza mifupa na hata kalsiamu. Pia, unaweza kula maziwa ukiambatanisha na vitu kadha kwa mfano, keki, kauka, mkate, viazi vya kuchoma. Na hata chakula. Pia maziwa mara mingi ndiyo inayotengeneza chai. Kwa kweli, mimi hupenda kunywa maziwa kwa sababu nilianza kunywa maziwa tangu nilipokuwa mchanga. Nilipokuwa miaka minne wazazi wangu walinunua ngombe ambayo walikamua mara kwa mara ndiposa wakaweze kutoa maziwa. Walipotoa maziwa waligawa, maziwa nyingine waliuza. Nyingine wakaweka kwenye jokofu na nyingine walitupa sisi kama wanao. Tukaweze kunywa. Kutoka hapo nilipenda maziwa hadi sa.

Kwa kweli nilipoamka asubuhi, nilifanya kadha wa kadha. Niliamka saa kumi na mbili unusu. Jambo la kwanza mbalo nilifanya ni kupiga dua. Baada ya kupiga dua, nilisoma biblia yangu. Kisha nikaichukua simu yangu kwa dakika kumi, nikaona yaliojiri. Na baadaye nikaenda kutengeneza kiamsha kinywa. Nilitengeneza mahamri na kahawa kali ambayo ndio niliokunywa asubuhi. Baada ya hapo, nilienda kuoga, na baada ya kuoga nilienda nikajianda kwenda kazini. Nilivalia nguo zangu, kushika nywele zangu vyema. Kisha nikapiga dua la kuniongoza na kunilinda siku yote. Nilienda kazini saa moja unusu, ambapo nilifika saa moja na dakika arubaini na tano. Nilipoamka asubuhi nilihisi nimetulia na nilihisi ni buheri wa afya. Kwa kweli, asubuhi zangu huwa njema na huwa naziongoza kwa neno la mungu. Pia, ninapoamka asubuhi mimi hutengeneza nyumba yangu. Diposa nitakaporudi jioni nikaweze kupata nyumba inayopendeza.